Stori za kuhamashisha. Ni kwa namna gani mwili unapopata uhuru wa kusogea kwa muziki, unaweza kuachiria mawazo mazito na kuhurusu furaha ya asiri ijitokeze. Ndiyo, napenda kucheza ngoma na ninaangadhia ngoma kama njia ya kujieleza na kujiachiria kihisia. Kila ninaposikia mziki, ninaupenda, mwili wangu hujisikia kama unataka kusogea bila kulazimishwa, goma hunipa nafasi ya kuonyesha, furaa, msisimuko au hata hisia nirizokuwa nimezibeba ndani kwa muda mrefu. Ni kama ruga ingine ya mawasiriano ambao huhitaji maneno. Ninapenda kucheza ngoma hasa wakati wa buldani au shere. Kama vile wakati wa mziki wa kisikisasa wa kitamaduni au hata nyimbo za zamani zinazokumbusha kumbukumbu nzuri. Kila aina ya mziki hunipa hisia tofauti. Na ngoma hunisaidia kuenda na hisia hizo. Wakati mwengine huwa sihitaji kuwa mtaalamu kinachonipa raha ni ule uhuru wa kusogea na kufurahia muda huu ngoma pia inasaidia sana katika kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu au changamoto, hucheza ngoma kwa dakika chache tu hunifanya nijisikie mwepesi kiakili na kimwiri. Jasho linapotoka nahisi kama mawazo mazito yanatoka pamoja nalo. Hii hunifanya nirejee katika hali ya utulivu na furaha. Nakumbuka nyakati za awali nilipoanza kucheza ngoma nilikuwa na marafiki au familia. Ilikuwa ni wakati wa kicheko kujifunza hatua mbaya na kujenga ukaribu hata kama mtu hakujua kucheza vizuri tulifrai pamoja bila kuhukumiana. Na kumbukumbu hizi hunifanya nione ngoma kama kitu kinachounganisha watu wa kujenga uhusiano mzuri. Zaidi ya burdani ngoma pia ni aina ya mazoezi ya mwiri. Inasaidia mwili kuwa na afya kuongeza kuongeza mzunguko wa damu na huimarisha nguvu na ustahimilivu. Kwa hiyo, ninapoicheza najua ninafanya jambo zuri kwa mwiri na akiri yangu. Kwa wakati moja, hii hunifanya nijisikie nipo hai na nina nguvu. Kwa ujumla, napenda kucheza ngoma kwa sababu inanipa, furaha, uhuru, afya na utulivu wa moyo. Ni shughuri inayonikumbusha kuwa wakati mwingine njia bola kujisikia vizuri ni kufikiria sana bali kuwacha muziki uongoze na mwiri ufuate kwa furaha.

Swali la kuhamashisha. Ni mafanikio gani kazini yamewahi kukufanya ujisikie kuwa juhudi zako zina maana na kwamba unaendelea kukua kama mtu na mtaalamu? Mafanikio niliyoyapata kazini yamekuwa yakijenga hatua kwa hatua na kila moja imekuwa na maana kubwa kwangu. Moja wapo ya mafanikio muhimu zaidi ni kuweza kutekeleza majukumu yangu kwa uwajibikaji na kuaminika. Kufikia hatua ambayo watu wanaamini nitekeleze kazi bila kusimamiwa sana hunipa hisia ya furaha na kuonyesha kuwa nimekuwa kitaalamu, kitaaluma. Imani hii huja baada ya kujituma, kuheshimu muda na kufanya kazi kwa umakini. Mafanikio mengine niliyoyapata ni kuboresha ufanisi wa kazi, kupitia uzoefu na kujifunza kila siku. Nimeweza kupata njia bora za kufanya kazi kwa haraka na kwa ubora zaidi. Hii inaweza kuwa kwa kupanga kazi vizuri kutumia teknolojia kwa ufanisi au kushirikiana vizuri na wenzangu. Kila ninapoona kazi imekamilika kwa mafanikio na kwa muda mfupi kuliko ilivyo tarajiwa nahisi furaha na motisha ya kuendelea kujiboresha. Pia ninajivutia mafanikio ya kufanya kazi vizuri kama sehemu ya timu. Kazini, mafanikio mengi hayaji kwa mtu mmoja bali kwa ushirikiano. Nimefanikiwa kujenga uhusiano mazuri na wenzangu, kusikiliza na mawazo yao na kutoa mchango wangu kwa heshima. Mafanikio ya pamoja kama kukamilisha mradi au kufikia lengo la timu, hunipa hisia ya umoja na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana. Mafanikio mengine muhimu ni kujifunza na kupata ujuzi mpya kazini. Nimeweza kujifunza mambo mapya ambayo yamenisaidia kuwa bora zaidi kuliko nilivyo kuwa awali. Kila ujuzi mpya ninaopata iwe, iwe ni wa kiufundi au mawasiliano. Uliongeza kujiamini na kunifanya nijione nina thamani zaidi. Hili ni mafanikio makubwa kwa sababu lina adhali ya muda mrefu katika maisha yangu ya kazi. Zaidi ya hayo, nimefanikiwa kukabiliana na changamoto na kushinda vizingiti. Kuna nyakati kazini mambo hayakuenda kama ilivyo pangwa. Kulikuwa na presha au makosa, lakini uwezo wa kusimama tena kujifunza kutokana na makosa na kuendelea mbele ni mafanikio makubwa kwangu. Hunionyesha kuwa ni ustahimilivu na uwezo na uwezo wa kukua hata katika mazingira magumu. Kwa ujumla, mafanikio niliyoyapata kazini si tu kuhusu matokeo ya mwisho, bali ni mchakato wa kujifunza, kukua na kujijenga kila siku. Kila hatua ndogo ninayopiga imenikaribisha zaidi kwenye malengo yangu makubwa na kuhunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Uaminifu na matumaini ya mafanikio makubwa zaidi siku zijazo.

Zwali kuhamasisha, ni video gani mtandaoni unaotazama mara nyingi ambazo hukupa hisia ya furaha, kujifunza kitu kipia, au kukupa msukumo wa kufanya mambo kwa ubora zaidi. Maranyingi ninapoi tazama video mtandaoni napenda kutafuta maudhui ya kujielimisha. Kwa mfano, napenda video zinazo husiana na teknolojia, elimu, mbunifu na mainereo binafsi. Video hizi ufungua fikla zangu kwa kuona mbinu mpya za kufanya mambo. Kujifunza ujuzi umpya kama programu za kukompyuta, mbinu za kupanga maisha au njia za kuboresha afya ya akiri. Kwa sababu ya mtiririko huu wa marifa, inapata hisia ya kupanua ufahamu wangu na kujiendeleza kila siku. Pia napenda kuona video za mazungunzo za motisha video hizi huwa na ujumbe mzito na hamasisha kutoa jitihada zaidi. Kutoka kutotama na kufuata malengo hata wakati mambo siraisi. Mala nyingizi natoka kwa wasemaji marufu au watu walio fanikiwa katika nyanja mbalimbari. Na maneno ya huwa chanzo cha kwangeza motisha yangu ya kushindua na kuendelea kushinda changamoto. Kwa upandi wa burdani, napenda pia video fupi za michezo, muziki au cheki, uchechi wa kilafiki. Hizi si zile ndefu za zishizo na mantiki. Bali zile ambazo zina nifanya ncheke au nipumzike badaya siku ndefu ya gazi au masomo. Ita video za safari, mandhali ya asiri au kutamaduni wa dunia pia hunipa futa na kunipa mtazamo mpana wa mzuri wa zingira ya maisha. Mana nyingi napata video hizi kwenye majukua marufu kama YouTube, TED Talks au Vimeo ambapo watoa maudhi wanashirikia na marifa uzwefu na brudani kwantia wazi na ya ubunifu. Napenda kutumia machukua haya kwa sabubu ya nachaguzi nyingi za kubadilisha maneno, orotha za kucheza zinazo lenga madama alum na upatika na jiwa maudhu ya ruga mbalimbali. Nakumbuka kipindi nilipo anza kutazama video za mafunzo ya ujasili mali na ustadi wa kazi mbalimali ni kuwa natafuta nje ya kuboresha ujuzi wangu wa kupanga kazi na uunguzi. Video hizi zininipa mbino mpya kama jinsi ya kueka malengo ya smart specific measure ato Achievable level and time bond, jinsi ya kutumia zana za kupanga kazi na kumbinu za mawasiliano inye ufanisi. Matokyo yake ni meboresha uwezo wangu wa kupanga na kutekeleza kazi kwa mpangiria bora zaidi. Kwa ujumla, minatilia mkazo sana video zinazo ni hata nikiwa na thamani mpia. We ni kupitia edhimu motisha au bludane nyobunifu. Hii imekua njia muhimu ya kujenga ufahamu kupumzika na kujijenga kwa mutazamo wa maisha na hua sehemu ya ratiba yangu ya kila siku unayo furahia.

Swali la kuhamasisha. Unapofika wakati wa furaha, ni kwa njia gani unaruhusu moyo wako ufurahie kikamilifu na kuifanya furaha iyo idumu hata baada ya muda kupita? Ninapo kuwa katika hali ya furaha, napenda kuisheherekea kwa hnjia raisi lakini yenye maana. Jambo la kwanza huwa ni kutambua furaha iyo moyoni na kuishukuru. Huwa najipa muda wa kujiambia kimoyomoyo kwamba nimefanya jambo jema au nimefikia hatua muhimu. Na hilo hunifanya nijisike kuridhika. Kuridhika hutambua furaha hunisaidia kuifanya isiwe ya kupita haraka, bali iwe kumbu kumbu ya kudumu. Njia moja wapo ninayojifurahisha ni kushiriki furaha yangu na watu wakaribu. Huwa napenda kuzungumza na rafiki, mwanafamilia au mtu ninaye muamini na kumueleza kilichonifanya nifurahi. Kushiriki furaha huifanya inongezeke maradufu. Kwa sababu unapopokea tabasamu, pongezi au kicheko kutoka kwa wengine furaha yako huimarika zaidi, mawasiliano haya huimarisha, uhusiano na kuleta hisia ya moja. Pia napenda kujifurahisha kwa kufanya shughuli ninazozipenda. Hii inaweza kuwa kusikiliza muziki, napo naoupenda hata kutazama video na filamu fupi, au hata kutembea njia nikifurahia mazingira. Shughuli hizi hunisaidia kuendelea kuwa katika hali ya furaha na kunipa utulivu wa akili. Wakati mwingine, hata mambo madogo kama kikombe cha kinywaji ninacho kipenda au chakula kizuri hunifanya siku iwe ya kipekee. Katika wakati za furaha, napenda pia kujipa zawadi ndogo. Hii huimarisha kutumia pesa nyingi, bali kujitunza kwa njia rahisi kama kupumzika zaidi. Kula mapema au kujiruhusu pumziko bila kujilaumu. Zawadi hizi ndogo hunifanya nijisikie kuthamini juhudi zangu na kujipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Zaidi ya hayo, furaha hunifanya niwe mwenye shukrani na mtazamo chanya. Inapokuwa na furaha, hujitahidi kutazama maisha kwa chicho la matumaini nikikumbuka mambo mazuri niliyoyapitia, na malengo niliyofikia hii hunisaidia kujenga moyo, wa kurudhika na kunifanya niwe tayari kukabiliana na changamoto zijazo kwa ujasili zaidi. Kwa ujumla, ninajifurahisha wakati wa furaha kwa kuitambua, kuishiriki, kujipa muda wa kupumzika na kuendelea kufanya mambo yanayo, ninayoyapenda. Kwangu, furaha si tukio la muda mfupi tu, bali ni hali ya moyo inayostahili, kutunzwa na kufurahiwa kikamilifu.

Swali la kuwamashisha. Ji, unapo chakua chakula, unazingatia zaidi latha ya muda mfupi au afya na nguvu ya muda mlefu ya mwili wako. Kwa ujumla, napenda chakula kisicho na mafuta mingi. Hasa kwa sababu, inajari afya yangu na namna inavyo jisikia baada ya kula. Chakula chenye mafta mingi kinaweza kuwa kitamu sana akili. Mala nyingi unifanya njisikie mzitu mchovu au kukosa nguvu bada ya muda mfupi kwa hivo ninapochagua chakula huwa ninajaribu kufikiria athari zake kwa mwili wangu na si ladha pekee napenda chakula kilicho pikwa kwa njia raisi na ya kiafia kama vile kuchemisha kukangwa na mafta kidogo au kuokwa. Mboga mboga matunda na faka na protein zisizo na mafta mengi hunifanya nijisikie mwepesu na mwenye nguvu siku nzima. Aina hii ya chakura hunisaidia pia kuwa na makini, mzuri, kazini na masomoni kwa sababu mwiri hauchoki haraka. Hata hivyo, sisi kusema kwa siku psi kupendi kabisa chakura chenye mafta. Kuna nyakati malumu kama shere usiku za mapu mziko ambapo na jiruhusu kufurahi chakura chenye mafta kwa. Kiasi, nafraia sana kufanya hivyo kwa sababu inajua si jambo la kila siku. Kula kwa kiasi unifanya ni jiraumu na kunisaidia kudumisha uiyano mzuri kati ya afya na fula. Mbuka kipiti nilipo ansa kuzingatia zaidi chakula kisicho na mafuta mingi. Nienza kuona mabadiliko mingi mwilini wangu. Nikuwa na nguvu zaidi lilala vizuri na hata hali yangu ya moyo ilikuwa bora. Mabadiliko hayo yali niibitishia kuwa uschaguzi wa chakula unamchango mkubwa sana katika ubora wa maisha ya kila siku. Zidi ya afi ya mwili kuchagua chakula kisicho na mafta mengi unisedia kupia kujenga nidhamu ya kujijali. Inanifanya nijisikie kuwa na jidhamini ni ninaweza katika maisha yangu ya bade. Hii unipa mutishe ya kwendelea kufanya mamuzi bora katika maenyo mingi ya maisha. Si chakula peke. Kwa jumla, napenda chakula kisicho na mafta mingi. Kwa sababu hunipa afya, nguvu na utulivu wa mwili na akili, ingawa chakura chenye mafuta kina nafasi ya kemalachache inachagua zaidi kile kinacho nifage nijisikia vizuri kwa muda mnefu wa kunisaidia kuishi maisha yenye uyano wa afya bora.

Swali na kuhamasisha, ni kwa njia gani mawasiliano mazuri yanaweza kubadilisha mazingira ya kazi na kufanya timu ifanye kazi kwa ufanisi na maendeleo zaidi. Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya uwazi na heshima na yenye lengo. Naamini kuwa mawasiliano bora ndio msingi wa kazi ya timu. Kwa hiyo hujitahidi kueleza mawazo yangu kwa uwazi huku nikiskiliza kwa makini mawazo ya wengine. Kila ninapozungumza na wafanyakazi wenzangu, huanza kwa kuheshimu mtazamo wake, hata kama hatukubaliani kabisa. Njia mojawapo ninayotumia sana ni mazungumzo ya ana kwa ana, hasa pale panapohitaji kueleza jambo muhimu au kutatua changamoto. Mazungumzo ya moja kwa moja hunisaidia kuelewa hisia za wenzangu kuona lugha ya mwili na kuepuka kutafsiri vibaya ujumbe pia hujenga uaminifu na mahusiano mazuri kazini. Pia hutumia mawasiliano ya kidigitali kama barua pepe, ujumbe wa maandishi au majukwa ya kazi mtandaoni. Njia hizi hunisaidia kushirikiana haraka kushiriki taarifa na kwa kufuatilia maendeleo ya kazi. Ninapowasiliana kwa maandishi hujitahidi kwa wazi na mfupi kuepuka mkanganyiko. Pia huhakikisha ujumbe, unaheshima na unaonyesha mshirikiano. Katika mikutano ya kazi, ninajitahidi kwa mshikiri. Zaji mzuri ninasikiliza maoni ya wengine nauliza maswali pale ambapo sijaelewa na nachangia na mawazo yangu kwa njia inayojenga. Kusikiliza kunanisaidia kujifunza kutoka kwa wenzangu na kunifanya niheshimu uzoefu wa ujuzi wao. Hii huongeza mshikamano wa timu na hunifanya kila mtu ajiskie kuthaminiwa. Zaidi ya mawasiliano ya kazi ninadhamini pia mawasiliano ya kirafiki. Salamu za kawida, tabasamu au mazungumzo mafupi yasiyo ya kazi hujenga mazingira mazuri ya kazi. Mawasiliano haya huondoa msongo, huimarisha uhusiano na hufanya kazi iwe ya kufurahisha zaidi. Kwa ujumla ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa uwazi, heshima kusikiliza kwa makini na kutumia njia sahihi kulingana na hali. Naamini kuwa mawasiliano mazuri huleta ufanisi, hupunguza migorogoro na hujenga timu imara inayoweza kufika malengo kwa pamoja.

Swali la kuhamashisha. Ni kwa namna gani mitandao ya kijamii. Imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Ikitusaidia kuungana na wengine, lakini pia kutulazimisha kuchagua jinsi ya kuitumia kwa busara. Ndiyo, natumia mtandao ya kijamii. Lakini hujitahidi kuitumia kwa malengo yaliyo wazi na kwa kiasi. Kwangu mitandao ya kijamii ni chombo cha mawasiliano, kujifunza na wakati mwingine burudani. Lakini si kitu kinachopaswa kuchukua nafasi kubwa sana katika maisha. Halisi inapotumiwa kwa njia sahihi, hunisaidia kuunganishwa na watu na kupata taarifa muhimu, inatumia mitandao ya kijamii. Zaidi kuwasiliana na watu wa karibu kwa kama marafiki na familia. Kupitia majukwaa haya naweza kushiriki habari, kuwasiliana au kufuatilia hali zao hata kama tuko mbali kimwili. Hii hunisaidia kudumisha mahusiano na kujisikia kuwa sehemu ya maisha yao. Hasa pale ambapo muda wao au mbali unakua kikwazo. Pia mitandao ya kijamii hunisaidia katika kujifunza na kupata maarifa mapya. Kuna wakati watu wengine wanaoshiriki maudhui ya kielimu, motisha na uzoefu wa maisha. Ninapochagua kwa makini ninayoyafuatilia, mitandao ya kijamii inakuwa kama darasa lingine la ziada. Hata hivyo, ninahakikisha ninachukua taarifa ninazopata na kuepuka kupotea kwenye maudhui yasiyo na manufaa. Kwa upande wa burudani, ninatumia mitandao ya kijamii kwa kupumzika kwa muda mfupi, kutazama video fupi, picha au ujumbe wa ucheshi, kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Lakini huwa najitahidi kutotazama sana, kwa sababu ninajua kuwa matumizi kupita kiasi yanaweza kuniondolea muda wa kufanya mambo muhimu zaidi. Nijifunza pia kweka mipaka ya matumizi. Kuna nyakati ninachukua hatua ya kuzima au kupunguza matumizi ya mitandao ya kijamii ili kuzingatia kazi, masomo au kupumzika. Mipaka hii hunisaidia kudhibiti muda wangu na kulinda afya ya akili yangu. Dhidi ya msongo au kulinganisha maisha yangu na ya wengine. Kwa ujumla, ninatumia mitandao ya kijamii kama zana ya mawasiliano na kujifunza. Siweki kama kitu kinachotawala maisha yangu. Naamini kuwa mitandao ya kijamii ina faida nyingi. Lakini manufaa yake yanategemea sana jinsi mtu anavyoichagua na kuitumia kwa busara.